Je, una ndege wa kufungwa nyumbani. Kuna ndege wa kufungwa nyumbani kama kuku. Kuku ni ndege, lakini anafungwa nyumbani. Ni ndege anayetaga mayai. Mayai tunakula na huwa ni kitu. Zuri sana ikiwa kwa nyumba. Kuku ni kuku mzuri.

Je, unanunua vitu kwa kutumia simu. Nanunuaga vitu kwa kutumia simu, juu ndiyo njia rahisi ya kutumia simu. Simu inarahisisha mambo na kila kitu inaenda vyenye inastahili. Na inakurudishia meseji ukilipa.

Je unapenda kula samaki. Samaki napenda kuikula. Samaki ni tamu sana. Ukikula samaki unapatanga ngufu ya mwili na maugoja ming ingine ina unaepuka kukula samaki. Samaki ni chakula mzuri sana na ni chakula ye.

Natumia muda kama 12 hours kila siku kwa mtandao. Mimi ni mtu mwenye hawezi kaa bila simu. Mimi ni mtu mwenye anapenda sana kuingia kwa simu, kuona vyenye nchi inaendelea, dunia inaenda aje, kunasemekana aje, news ziko aje.

Ninapenda hadithi, tunasimuliana na watoto wangu. Tukikaa chini, tunawambia mambo ya kitambo kulikuwa aje kwa hii dunia. Venye tulikuwa saa hii ni digital mambo imebadirika. Hadithi ni powa sana, zinatumanga mtu akili yake ikue.

Napenda kazi yangu ni mimi najifanyianga kazi yangu na kujua vyenye inastahili kufanywa. Kazi ya mtu inakuanga poa sana ni wewe unajua ile time utaamka uifanye na ile time unaifunga. Hakuna mtu anakusimamia ufanye ivo ni wewe unajua muhimu ya mtu.

Je, unapenda kujifunza historia. Napenda kujifunza historia sana. Nijue kenye kilikuanga huko mbeleni. Historia ni muhimu sana. Inatueleza vyenye kulikuwa kunafanyika kitambo. Na inaelimisha sisi kuhusu kupitia historia.

E, dini ni muhimu kwangu tangu nizaliwe, nirionyeshwa dini yenye nastahiri ku, kuenderea nao kristianiti ndiyo dini yangu. Kwa hivyo, kila mtu akizaliwa, anaonyeshwa na wazazi wake dini yake. Kwa hivyo, huwezi badirisha dini yako, ukionyesho.